Mimi hufuata mfereji wa NBA TV kwa sababu hiyo inahusu mchezo wa mpira wa kikapu na mimi naupenda sana. Kwa hivyo huwa nafuatilia sana michezo hiyo watu wanvyoicheza pia kupata, kuongeza ubunifu katika mchezo wangu. Nafuatilia sana, hicho kipindi, au mfereji.

Kwangu mimi wakati wa mvua mimi hupenda kukaa nyumbani, kuvaa nguo nzito ili kuzuia baridi pia mvua naipenda sana na mvua nyingi ambayo iliweza kunyesha ilinyesha mwaka wa elfu mbili na tisa mvua hiyo ilinyesha mashamba mengi yakamea mimea kwanza nakumbuka nilikuwa nikiwa mdogo nilikuwa nimepanda mimea yangu ilimea vizuri na kunawiri vyema pia mvua huwa inabadilisha mipango ya mtu kwa sababu unaweza kuwa leo umepanga uta kushughulikia kuenda kufanya mazoezi yako wakati wa jua ambalo litakusaidia kama vile kukimbia, kuogelea pia ninapohisi sauti ya mvua mimi huskia niko vyema sana, huhisi.